Mimi huwa naoga mara moja kwa siku, kawaida kabla ya kuenda kufanya kazi. Napenda kuanza siku yangu nikiwa msafi, kwa sababu inanifanya nijisikie, nikiwa na nguvu ya kukabiliana na siku, na changamoto, yoyote ambayo itanikumba. Mara nyingine, kama nimefanya mazoezi au kazi nzito, mimi huenda nikawa naoga tena jioni ili kusafisha mwili. Kuoga kwangu si tu kuhusu usafi, bali pia ni njia ya mapumziko. Wakati nikiwa bafuni na maji baridi au ya wastani, mara nyingine napumzika na kufikiria mambo kidogo ya siku jambo linalonifanya nishike akili safi. Kabla ya kuendelea na shughuli zangu.